Huwa tunaelimisha hadhira mbalimbali kuhusu madhara ya nayoletwa na matumizi ya plastiki wakati mtu anatumia kikombe cha plastiki kuna madhara ambayo huja na ayo kwa hivyo ya kwanza ni kuelimisha wanajamii kuhusu madhara ya plastiki.

Huwa nina shiriki kwa kutangamana na wanajamii katika sehemu mbali mbali huwa tunatangamana wakati wakuelimisha kuhusu maswala mbali mbali ya nayojiri haya ni mambo ambayo utapata jamii haifahamu kwa mfano magonjwa mbali mbali na jinsi ya kuepukana na madhara haya.

Huwa ni naomba usaidizi wakati ni naona nimesongwa na kazi mbali mbali Kwa watu na ufanya kazi nao pomoja na baada ya kukamilisha kazi hiyo angalao ni taumpa kopo, lamaji, au nitampa pesa ya kununua soda kama shukran.

Changamoto ninazokumbana nazo kazini ni kuwa wakati mwingine unapata kuna mwanafunzi ambaye wazazi wake hawana uwezo wa kumlipia karo. Kwa hivyo huyo mwanafunzi hana motisha ya kusoma na mimi kama mwalimu inanilazimu nikae na mwanafunzi huyo na nimpe mawaidha mbalimbali.

Timu bora ninayoifahamu ni New England Free Jacks, wamekuwa mabingwa katika michezo yao kwa mfululizo kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo ninaifahamu na ninapenda sana timu hii. Kwani wana mwelekeo na wanajituma sana.